Nina miadi ya daktari kesho. Saa tisa asubui. Lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumaini daktari atanisaidia. Lakini nichukue kadi yangu ya hospitali. Na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kuenda na mtu mwengine nadhani nitaweza kuenda peke yangu. Hospitali iko karibu. Nitachukua basi moja tu. Ninahitaji kuuliza daktali kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekuwa na tatizo hilo kwa mda. Labda ataniandikia dawa au atanikabidhi kwa mtaaramu. Afya ni muhimu sana. Siwezi puuza dalili hizi.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

Lazima niandae orodha ya maitaji ya wiki mzima. Tunaitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinaitajika kila siku. Nitanunua kabichi karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa atoto. Machungwa na maembe yapo sokoni sasa je nina pesa ya kutosha. Hebu nihesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubui mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mraadi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwengine mawasiliano yanakuwa magumu. Inahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbuke kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi nadhani kama niondoke mapema. Dakika thelathini, nitaenda msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikilize muziki ili niwe na subra. Hali hii ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je. Ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile, sizitumia, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze programu ya ramani pia. Ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zina nifaa labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi program ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.